Naam, huwa napenda sana kununua vitu kutumia simu. Kwa kuwa ni njia rahisi, kununua vitu. Kutumia simu, mitandaoni unaletewa hadi kwenye milango. Na kulipia kwa simu. Inasaidia sana kupima wakati. Na labda kama we ni mtu ambaye ni huwa ako na kazi mingi. Inasaidia kwa kuwa kila kitu nafanyiwa.

Kwa mara nyingi, huwa napenda kuhifadhi pesa, kutumia simu, na tumia, nahifadhi pesa mahali panaitwa Mpesa, Mpesa App. Inasaidia sana kuha kikisha pesa, iko vizuri, na pia unawezaweka pesa kwa miaka na miaka, bila kupotea. Inasaidia sana kwa kuwani kazi rahisi, haihitaji masomo sana, ndio uifanye. Pia unaeza itumia kuweka pesa kiasi yoyote. Hata kama ni pesa kiasi gani unaeza itumia kuweka pesa huko.

Kile ambacho huwa nakifanya, kutia wenzangu moyo ni kuongea nao kwa utulivu, kujua shida wanalolipitia, mahitaji yao, kama ni yale naweza saidia, itabidi niwasaidie ili kuwatuliza na kuwatia moyo. Pia kwa mazungumzo, kwa kupiga gumzo, kuhakikisha, kwa kuwa nitawaunga mkono katika magumu wanayo, hivyo ndio huwa nawatia moyo wenzangu.

Wakati nahitaji msaada kazini huwa naongea na mkubwa wangu ama marafiki wakaribu wanisaidie kama ni msaada wa pesa, msaada wa gumzo, msaada wa kushiriki katika kazi. Naongea na marafiki ama wale tunakuwanafanya kazi nao ili kunisaidia kumaliza hilo kazi. Kama ni msaada wa fedha, ninae ongea nae wakwanza ni mkubwa wangu kunikopesha ama kunisaidia kwa hali vyovyote vile.

Naam naweza shiriki ni kitabu gani nacho kipenda na kitabu hicho kinaitwa kigogo. Napenda kigogo ni kitabu cha hadithi. Na hadithi ni hadithi ambayo ni vitu zinafanyika katika ulimwengu wa kisasa. Lakini imewekwa kama hadithi. Naweza kumbuka muhusika niliye mpenda katika kitabu cha kigogo ni tunu. Tunu kumaanisha kitu kizuri ama kitu kinachong'aa. Na pia aliyenisha uri kusoma hicho kitabu alikuwa ni mwalimu wetu wa kiswahili. Wakati huo bado nilikuwa katika chuo chaupili. Na bado nakipenda hicho kitabu hadiwa sasa. Na kwa popote vile nitakapopata kitabu kingine ambacho kimeandikwa na yuyo huyo aliyea ndika kigogo. Nitajaribu kukisoma nijue nini kilicho ndani.

Naam ni nao ndege wakufugwa nyumbani kama vile kuku, bata, bata mzinga, wengi wengi wakufugwa nyumbani. Napenda hao ndege wakufugwa nyumbani kwa kuwa wanasaidia, kwa chakula, kwa kulinda mazingira, na pia kuhakikisha kwamba nyumbani kumechangamka.

Wakati wa msongo wa kazi, huwa naketi na kuhakikisha nimeyarekebisha mipango yangu ya siku. Kuhakikisha nafanya mambo yale nafaa kufanya ya kwanza, ndiyo nifuatilie na gani. Wakati nasongwa na kazi sana, huwa naangalia mipango yangu nilivyoyapanga. Na huhakikisha kwamba kila kitu nimewamaliza kwa wakati unaofaa bila kutumia muda nyingi.

Mimi huwa napata habari kupitia redioni, mtandaoni, kwa simu, kutumia laptop, tarakilishi hiyo, ni vifaa vingi huwanatumia kupata habari, pia huwa napenda kusoma magazeti ilikujulia hali ya nchi.

Ndiyo, napenda sana kuvaa saa, wakati naenda matembezini, wakati natembea nikienda kazini, huwa napenda kuvaa saa. Saa hunisaidia kuhakikisha kuwa nimetumia wakati wangu vizuri, bila kutumia simu wakati na nahakikisha ya kwamba namaliza kazi zangu kwa wakati unaofaa, bila kusumbuliwa na mambo yoyote. Sasa inanisaidianga sana.